Kazi ya nyumbani ambayo ni naichukia kwa kweli neweza kuambia na chukia kazi ya kufua nguo. Mimi mtu ambaye naafadhalisha kufanya kazi zote isipokuwa kazi ya kufua nguo. Mimi mtu heri ni nipige deki, ni sugue ukuta, ni pange nguo, ama ni oshe vyombo nipike chakula lakini kazi ambayo inahusiana naku kuosha nguo ni kazi ambayo sipendi. Ndiyo maana kila wiki wiki inapoisha. Huwa na tafuta mtu ambaye atafanya hiyo kazi alafu ni mlipe pesa.

Natumia programu zipi mara nyingi, naweza kuambia kw uhakika, mimi ni mtu ambaye natumia programu kama vile, Snapchat, kama vile, Whatsapp, kama vile, Telegram, TikTok, ili ziniwezishe kufanya kazi. Hizo ndo programu ambao natumia kwa kila mara kwa sababu, mwanzo naweza wasiliana na marafiki zangu, pili naweza wasiliana na familia yangu na mpenzi wangu, tatu pia napofanya kazi, hizo ndo programu ambazo unapata kwamba inanisaidia.

Swali ni kwamba najistawisha vipi wakati wa likizo. Naweza kuambia kwa kweli wakati wa likizo ni wakati ambao unapata kwamba. Mimi kibinafsi nahakikisha kwamba. Nimeweza kutulia pale nyumbani ili niweze kufanya kazi ama kusaidia wazazi wangu. Pili, mimi ni mtu ambaye napenda kwanza kuhifathi pesa vizuri. Napo hifathi pesa wakati likizo inafika. Naweza kuenda pahali ambapo nataka kama vile naenda kugelea, niende pia kufanya maujuzi yoyote ambayo napenda pia mimi napenda kutembea kuangalia vile mtaa huko na vitu ambavyo vinaendelea katika mtaa huo.

Swali la uliza napenda chakula chenye ladha gani? Kwa hakika, mi nimtu ambaye napenda chakula chenye ladha tamu. Kwa mfano, sipendi wakati ambapo nahisi nja, alafu unapoenda kula chakula, unagundua kwamba chakula hicho, sikitamu. Mi nimtu ambaye napenda kula chakula ambacho kimepikwa vizuri, yani mtu anaeza amua kwamba anaeza enda pale sokoni, Ajitafutie viungo vyake kama vile nyanya, vitungo, vitungo saumu, dania zote yani Ukuju uzioshe vizuri na ukuju upike chakula kwa utaratibu wako jinsi we mwenyewe Unavopenda chakula chako kionje Ndiyo maana kwa mara mingi, mi si mtu ambaye utanipata kwamba naenda nje Alafu nilapokuwa nje, unapata kwamba nanua chakula nyingi kutoka hoteli ama pali pengine nimezoea kuja nyumbani kukula ama kama sili kwangu Mi ni mtu ambaye nahakikisha kwamba naeza enda nyumbani kwa mzazi wangu kwa sababu pia mamangu anapika chakula kitamu.

Je nimewai kufuga mnyama kwa hakika, nimewai kufuga mnyama, nimefuga mnyama kama vile paka, nimefuga mnyama kama vile mbwa, nimefuga mnyama kama vile kondoo, mbuzi, na ng'ombe, na pia sungura. Na naeza kuambia kwa kweli, nilipo kuwa nafuga kuku, nilifuga kuku kama mnyama wa kunitagia mayai, na nilikuwa na uza hayo mayai ili kuweza kupata pesa. Pia neza kuambia nimeweza kufuga mnyama kama vile ng'ombe ng'ombe ime nisaidia kukama, napo kama maziwa Nilikuwa napeleka dukani na yauza Alafu pia mnyama mwingine ambaye nimefuga kama vile sungura ulikuwa tu wa pale nyumbani na paka pia, paka ni mnyama mzuri kwa sababu anautulivu na pia mbwa anautulivu na wanaweza pale wakiwa nyumbani waweze kuchunga na kulinda boma hao ni wanyama wazuri sana na wanafaida nyingi katika pale nyumbani.

Swali ni je nina ndegi wa kufugwa nyumbani. Kwa kweli, sina ndege wa kufugwa nyumbani kwa sababu kitambo nilikuwa na ndege wa kufugwa kama kuku na nilikuwa naweka kuku pale nyumbani lakini kwa sasa hizi kwa kweli sina ndege wa kufugwa. Kwa mara nyingi, siku hizi shamba langu nimetumia tu kupanda mimea lakini sina ndege.

Swali ni kwamba niambie kuhusu nchi ningependa kuitembelea. Nchi ambaye ningependa kutembelea ni nchi la Zambia. Na ningependa kutamani, kwa nini napenda, natamani kuende nchi hiyo ni kwa sababu pana ziwa Victoria. Na nimekuwa kwa mrefu sana tangu niwe mtoto mdogo, nimekua natamani kuenda kuangalia ziwa Victoria. Kitu ambayo nakumbuka kuhusu nchi hiyo ni kwamba ni nchi nzuri na pana pahali pazuri pa watalii kutembea Nigependa kuona ziwa Victoria, kuona mandhari, kuona pia utamaduni na desturi wa watu Ninapo fikiria kuhusu safari hiyo huwa inanifanya nijue kwamba inabidi nitengeneze pesa nyingi ili niweze kusafiri huko siku moja.

Swali ni kwamba unashugulikia muda wa mwisho vipi. Naeza sema kwamba, wakati unapata nashugulika kwa muda wa mwisho, hua nahakikisha kwamba naeza kufanya vitu ambavo vinahitaji la dharura kwa wingi, yaani vitu ambavo vinahitajika kwa wakati unaokaribia. Lakini kwa kusema kweli, mimi si mtu ambaye napenda kushughulikia mda wa mwisho kwa sababu. Unapofanya vitu muda wa mwisho huwa unasikia kwamba hauna utulivu wa akili na wa roho yaani unasikia kwa juu juu. Ndio maana mimi ni mtu ambaye napenda nifanya kazi yangu kwa haraka na pia kabla wakati wa mwisho uwadie.

Unahifadhi data yako wapi? Naeza anza kwa kusema kwanza data ni mambo ambayo unapata kama vile jina la mtu, jina la pahali, mambo kama vile data za kazini ambayo unapata kwamba ni muhimu. Ama vitu tu ambavyo unasema kwamba huwezi taka watu wengi wajue. Ama pia inaeza husu pia nchi data kama kwa mfano watu wanapohesabiwa katika nchi wakijua watu ni wangapi, hiyo ni data. Yaani data ni vitu vya aina kadhaa. Jinsi nahifadhi data yangu nasema nahifadhi data yangu katika simu na huwa simu inanisaidia kwamba niweze kuhifadhi data yangu vizuri ili iweze ku isipotee na pia mi ni mtu ambaye katika pale kompyuta imenisaidia kuhifadhi data yangu ili isiweze kupotea na huo unapata naweka naweka siri yangu ili mtu asiweze kupitia katika kompyuta yangu ama simu yangu na aweze kusoma vitu ambavyo sitaki na asome na ni ya siri.

Swali ni ndoto yangu kubwa ni nini? Naeza kuambia mini mtu ambaye na matumaini kwa mba siku moja na weza kununua gari kubwa na gari ambao nimekua nikitamani kwa mda mwingi ni gari ya Mercedes GLE. Na natumai kwa mba siku moja na weza kupata pesa ya kupata gari hili. Na kwa hakika, najua ndoto zote zita kuja kutimia siku moja kwa sababu mini mtu ambaye ni nabidii na huwa natia bidii na pia huwa siharibu pesa. Kama siitaji kitu unapata kwa mara nyingi, sitakinunua. Pia mini mtu ambaye nahakikisha kwamba na jiunganisha na watu ambao pia watanisaidia kimaisha. Yaani marafiki ambao natembea nao ni watu wa maana, ambao wanaeza nisaidia pia kupata kazi nzuri. Na ndoto nyingine kwamba niweze kujenga nyumba kubwa ambayo watoto wangu watakuja kuishi na wafurahi.

Swali ni niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza. Na ningesema ujuzi wa kwanza ambayo ningependa kupata ni ujuzi wa kujua kupika keki. Keki za aina tofauti. Na ujuzi huu ni muhimu kwa sababu mtu unapojua ujuzi huu. Unaweza kujifungulia biashara yako we kibinafsi na uuze. Nimewai kujifunza ujuzi huu hapo awali. Mwaka uliopita. Lakini kwa kuwa vitu vilikuwa vingi sana sikuweza kutimiza kumaliza kujifunza mambo kama hayo Ningependa kueleza nini jinsi utakavyojifunza. Ningependa kueleza kwamba nitatumia mitandao kama vile YouTube kujifunza na pia watu ambao wamebobea katika pande hilo waweze kunifunza moja mbili tatu Unahisi ni wakati mzuri wa kuanza? Naam kwanza saa hizi mwaka huu, naweza sema kwamba nina wakati huru ambao naweza tumia wakati mwengine kujifunza vitu vya maana na nitapoushika ujuzi huu, utaninufaisha sana katika maisha yangu.

Mboga gani nao penda kula? Kwa kweli mi kwanza ni mtu ambaye anapenda mboga kwa sana. Na mboga ambao napenda kwa sana ni mboga kama vile kabichi, sukuma wiki na pia mrenda. Mrenda ni mboga ambao unatipatikana katika nchi ya Kenya. Na neza kuambia kwa uhakika hizi ni mboga ambazo uneweza ikula na ugali, unweza kula na wale, unaweza kula na chapati. Na pia napenda kula mboga kwa sababu mboga inatengeneza ngozi ya binadamu, mboga inakuongezea maji mwli na mboga inakuzuia usipate magonjwa. Na kwa hakika mboga hizi unapozikula huwa inahakikisha kwamba mwili yako inakuwa na manufaa mengi.

Mahali pahistoria ningependa kutembelea ni inchi ambayo inaitwa Egypt. Egypt ina zile vitu ambavo vinaitwa Pyramids of Giza. Na unapata kwamba watalii wengi wanapenda kwenda uko kwa sababu unaona inahistoria nzuri ya kuelezea jinsi ilijengwa kwa sababu ni Pyramids of Giza ni kubwa kwa sana. Na pia unapata pia kujua nani aliye itengeneza, walitengeneza vipi na ni sababu gani wali pata kutengeneza. Na pia ningependa kuenda huko kwa sababu ukiangalia utamaduni na desturi ya Egypt, huwa ni nzuri sana na kwamba inaelezea mengi. Pia unapoingia pale ndani, Pyramids of Giza, huwa kuna masanaa mingi ambayo uneza pata kuona. Na naeza sema kwamba natumai naweza kuhifadhi pesa vizuri ili miaka moja ama mbili zinazo kuja naweza pata kusafiri huko ili niweze kuona sanaa na niweze kuona jinsi hilo inchi ipo.

Rangi yangu ya kupendezwa ni rangi nyekundu, rangi nyeusi na rangi nyeupe. Napenda rangi hizi haswa kwa sababu ni rangi ambazo huwa linamtoa binadamu yeyote anavyokaa vizuri. Pili unapata kwamba rangi hii kwanza nyeupe unapoipaka katika ukuta wako wa nyumba, inafanya nyumba ikae vizuri. Pia ningependa kuwa na gari ya rangi nyeupe kwa sababu gari ya rangi nyeupe ni gari ambayo inakaa vizuri. Vitu ambavyo ninavyo vya rangi hivi ni kama vile nguo. Nina blausi ya rangi nyeupe na blausi ya rangi nyeusi na blausi ya rangi nyekundu na ninapovaa nguo hizi, huwa natokea nakaa vizuri sana na kupendeza.

Swali ni je napenda kucheza michezo ya ubao? Naam kwa hakika mi ni mtu ambaye napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu michezo ya ubao kwanza hua inatumbuiza sana. Pili, mchezo wa ubao unapata kwamba ni mchezo ambao unaweza kucheza na huhitaji kutumia simu. Kwa mara nyingi unapata binadamu kutoka asubui hadi mchana, asubui hadi usiku na mchana hua ametumia simu yake kufanya vitu vingi. Na unapo pata kucheza mchezo ubao hua, unawezaweka simu yako kando na pia kutumbuiza, kujitumbuiza pamoja wewe na rafiki zako na famili yako kwa kucheza mchezo huu.

Swali ni nahifathi pesa vipi. Kwa hakika, kwanza mini mtu ambaye naifathi pesa vyangu vizuri. Pili, mini mtu ambaye nahakikisha kwamba pesa zangu naifathi katika banki. Na banki kama vile KCB ni banki ambayo inapatika na Kenya. Na banki hii inakusaidia kuakikisha kwamba huwa haupotezi pesa nyingi na unaweza kuhifathi pesa yako vizuri. Kwa mfano, unapolipwa mshahara yako ni vyema kujua kwa mba utoe pesa vile vya ma tumizi ya kawaida kama kulipa nyumba, inaitwa kodi, kulipa maji, kulipa stima, chakula, na nauli yako. Na unezeka pesa kidogo ya kujirithisha kando, alafu pesa ambayo inabaki ni vizuri kuifadhi ili iweze kukusaidia pale katika maisha ya usoni. Kwangu mimi naifadhi pesa katika benki kuu la Kenya.

Swali ni mazingira gani ya kazi ninayopendelea. Kwa kweli, mi ni mtu ambaye kwanza, napenda kufanya kazi katika mazingira ambayo yametulia. Hii inanihakikishia kwamba, sitaweza kujisumbua pale ambapo nataka kufanya kazi unapata pana kelele mingi, pana yaani vitu ambavyo vitanisumbua. Pia wakati hapo, hata wakati ambapo unapata kusoma, mi ni mtu ambaye napenda kusoma wakati kumetulia na kumenyamaza. Hivo ndio niweze kufanya kazi yangu vizuri, niweze kusoma vizuri kwa sababu mi ni mtu ambaye siwezi soma ama siwezi fanya kazi wakati kuna mziki ambao una kelele au vitu vingi vinaendelea watu wanapopiga kelele. Pia mimi ni mtu ambaye huwa sipendi kelele haswa kwa sababu kelele huwa inanifanya kichwa kiniume.

Ninafanya nini kila asubuhi ninapoamuka? Kwanza, ninapo amuka asubuhi nina hakikisha kwamba nimeenda msalani kwa sababu asubuhi zote huwa na amuka kama nimekazwa sana. Pili, ninapotoka msalani huwa naosha uso wangu ili uweze kung'aa na kuwa safi. Kisha nakimbia kuenda pale gym kufanya mazoezi. Nikija ninaporudi na tengeneza stuff tai yangu huwa asubuhi napenda kunywa chai, napenda kula mkate yayi na pia sosiji. Na pia huwa siwezi kosa kula kitu kama vile ndizi ama matunda yoyote. Kisha naingia naoga, nafanya usafi, wangu wa nyumba, ndivyo niweze alafu nitandike kitanda, alafu ninapo maliza kazi zote ni wakati wangu wa kutulia ili niweze kufanya kazi sasa hadi jioni. Hivyo ndivyo mimi nafanya kila asubuhi.

Swali ni? Natumia njia gani ya usafiri kila siku? Naeza kwambia kwa uakika mimi ni mtu ambaye kwanza, natumia basi. Lakini ningekuwa na uwezo, ningeweza kusafiri na mbinu ya kutumia gari langu la kipekee. Na natumia basi kwa sababu basi kwanza, basi ni ina bei nafu. Unaezapata kwamba, unapo tumia masaa kama mbili kusafiri. Unazapata ni unatumia kama hela, kama vile shilingi ishirini, shilingi hamsini ama shilingi mia moja iinalingana. Pia naeza sema kwamba ineza kusadia kuifadhi pesa ili husiweze kuharibu pesa.

Swali lauliza, niambie kuhusu utaratibu wako wa kahawa au chai. Mini mtu ambaye napenda kunywa chai kwa sana. Sipendi kahawa kwa sababu, kahawa unapata. Usipopata kahawa nzuri, inaeza kuletea shida ya kiafya. Mimi ukunywa chai wakati wowote sana sana asubui na pia jioni kabla nilali. Na nina vio andaa chai hii naezakwambia na acha maziwa ya tokote naongeza maji, kisha majani. Lakini misi mtu ambaye natumia skari kwa hivo sitaweka skari katika chai yangu Pia vitu ambavo naongeza ni majani peke ya ke na maji Napenda kunywa chai ni kiwa kwangu nyumbani Napenda kunywa chai ni kiwa katika nyumba ya mzazi wangu ama pia kwa hile hoteli ambayo naiamini kwa hakika Nahisi jinsi gani bila kinywaji chako cha ka waida Kwa kweli siku ikipita kama sijakunywa chai huwa Nahisi kama mwili yangu haisikii vizuri Ndiyo maana mimi ni mtu ambaye napenda hata kama nitakosa kunywa chai usiku lakini asubui ninywe.

Niambie kuhusu mfanya biashara bora zaidi. Mfanya biashara bora zaidi naweza kukuambia kwa ukweli ni mzazi wangu mama. Nampenda kwa sababu ni mtu ambaye ana bidii katika kazi yake. Anajua nini anafanya na katika kazi unaona kwamba huwa ni mtu ambaye hachezei kazi yake. Kitu ambacho cha ajabu alifanya ni kwamba nimemuona akifanya biashara mingi kama vile kuuza maziwa, kuuza mayai. Alikuwa na shamba kubwa na shamba hiyo kama mkulima ilimletea pesa nyingi unajua kwa kweli watu wengi wanadharau ukulima kwa sababu wanafikiria kwamba ukulima ni kazi chafu na huwa haina pesa lakini kwa kweli kama wee ni mtu mwerevu unaezajua kwamba ukulima kama vile kuweka mifugo na kupanda mimea inaenza kuletea pesa nyingi kitu ambacho najielezea na nimejifunza kutoka kwake ni kwamba ukiwa mtu mwenye bidii na usife moyo ujue kitu ambacho unataka na uendelee kujikaza katika maisha kwa kweli, utafika mahali ambapo unataka kuenda katika maisha. Unahisi nini jinsi unavyo fanya biashara? Napo fanya biashara ni mzuri kwa sababu unapo jiandika katika kufanya kazi ni mzuri kuliko mtu anapokuandika. Na unapo jandika akili yako inafunguka kwa kweli.

Niambie kuhusu chakula chaku unachokipenda zaidi. Neza kuambia chakula nachokipenda na napenda kukila wapi ni chapati, maharagwe na kuku. Na mini mtu ambaye neza kikula kwangu ama kwa mamangu mzazi. Chapati kina ladha tamu na huwa lakini inaitaji mda mwingi ili uwezi kuipika. Mara ya kwanza nilipokila ni kwa nyumba ya mzazi wangu mama yangu. Na ni mtu ambaye alinifunza kukipika chakula hicho. Alienieleza kuhusu chakula hechi ni mamangu mzazi na anajua kuipika na ina ladha tamu. Mara ya mwisho kukila ilikuwa juzi ya amwapo nilikula chapati na maharagwe na kwa kweli nakuambia unapojifunza kupika chakula hiki unaweza kufurahia sana. Mara mingi unapata nakikula peke yangu nakikula na wafamilia yangu ama mpenzi wangu ama pia marafiki zangu. Na neza kuambia ni chakula kitamu kama hujakijaribu, jaribu kuionja na uile.

Swali ni je napenda kuchora ama kupaka rangi. Neza kuambia kwa kweli, mimi ni mtu ambaye napenda kuchora. Pia inalingana, napokuwa katika pahali pa kupaka rangi, pia napenda kupaka rangi. Inalingana niko wapi, nafanya nini, na kama nina ujuzi wa kuchora kitu ambacho nimeambiwa. Vitu ambavo ni vile vidogo vidogo naweza kuchora, lakini kwa haswa kwa kweli, mimi ni mtu ambaye napenda kupaka rangi. Kwa sababu unapoangalia kupaka rangi ni rahisi kwa sababu unaweza kuwa umepewa mchoro na umeambiwa upake rangi hiyo haihitaji kufikiria mingi sana kama vile kuchora unapo chora lazima uwe makini na uwe unajua unachora nini ili uki weze kutokea vizuri.

Swali lauliza, natumia kompyuta kwa nini zaidi, naeza kuambia kwangu mimi, kitu kinachonifanya niwe na kompyuta mara kwa sababu kwanza ni kuwa, mi ni mtu ambaye natumia kompyuta kufanya kazi. Natumia kompyuta kufanya kazi kila siku kwa sababu kompyuta kwanza inaniwezesha kwamba mimi niweze kutimiza kazi kama vile za ofisi. Pia ninapotaka kujibu vitu kama vile barua pepe natumia katika kompyuta yangu kufanya. Bali na hiyo unapata kuwa mara nyingi najifunzia kutumia programu mingi katika kompyuta kama vile Excel kama vile Microsoft. Ili niweze kuwa mbunifu na ninapotafuta kazi unapata mara nyingi kazi inahitaji ujue kuweza kutumia vifaa kama hizo.

Swali ninasomea wapi habari mtandaoni naeza kuambia kwamba mimi ni mtu ambaye nasomea mtandaoni sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kuwa nasomea pale YouTube, sehemu ingine naeza kuambia nasomea pale katika channel cha KBC na pia pale channel cha Citizen. Na hizi mitandao zinaweza kukueleza nini inachofanyika katika nchi yako ama nchi za nje na pia uweze kujua nini ambacho kinaendelea ili hata ukieza ulizwa swali unasema kwamba ulitazama mtandaoni kuona habari.

Swali napendelea kitanda kigumu au kizuri? Kwa hakika, mimi ni mtu ambaye napenda kitanda kizuri. Kwa sababu, kitanda kizuri unaweza kukilalia bila kuwa na shida kama vile ya mgongo. Pia, kitanda kizuri huwa inastarehe nyingi. Lakini ukipata kitanda kigumu unapata kwamba unaweza amka asubuhi kama unahisi mgongo inakuuma na unasikia kwamba unamaumivu ya mbavu. Kwangu mimi, mimi ni mtu ambaye hata ninapoenda katika hoteli na nimetembea katika maziara fulani. Nahakikisha kwamba nimepata kitanda ambacho ni kizuri.

Swali ni je napenda kujaribu teknolojia mpya. Neza kuambia kuhakika mi ni mtu ambaye napenda kujaribu teknolojia mpya. Kwa sababu, ni vizuri kuwa mtu ambaye unaweza kujua vile vitu ambavo vinafanyika na vina tumika kufanya nini? Kwa mfano, kitu ambayo inapenda nifanya kujaribu teknolojia mpya ni kuwa unapoandikwa kazi na kampuni yoyote. Kampuni hiyo itakuuliza kama una ujuzi wa kutumia teknolojia. Kwa sababu katika kampuni unaona kwamba teknolojia ina manufaa mengi katika maisha binadamu kwanza imeweza kuraisisha wasiliano na watu na pia kufanya kazi. Na ukipata kwa mfano wewe haujui kutumia teknolojia. Itamaanisha kwamba unezakuwa na ujuzi kwa sababu ulisomea hiyo kazi lakini kama hujui kutumia teknolojia unezakosa kupewa hiyo kazi kwa sababu wataona kwamba utakuwa na ugumu wakueza kufanya kazi unapoandikwa.

Unasherehekea mafanikio ya timu vipi kwanza mimi ni mtu ambaye napenda kupongeza kila mmoja anapofanya vizuri katika kazini. Na naeza kwambia kwa uhakika, jinsi ninavyo sherekea mafanikio pale katika timu ni kwamba. Tunapo shinda tuseme kama kikombe. Tunaenda katika hoteli nzuri, tunanua chakula. Na pia tunaweza kucheka na kufurahia mafanikio yetu pili napenda pia kumpongeza kila mwenzio kwa kuhakikisha amenunuliwa zawadi ili asiwai kusahau.

Aina gani ya keki ninayoipenda. Kwanza naeza anza kwa kusema mi ni mtu ambaye napenda keki kwa sana. Napenda keki kwa sababu unaeza inywa na maziwa, naeza inywa na chai, naeza inywa na kitu yoyote. Na keki ambayo naipenda kwa kweli ni keki ya Black Forest kwa sababu keki hii unaipata ni nzuri sana na hua inakufanya yaani ukila, yaani unahisi vizuri. Ladha yake ni tamu, pia ni nyepesi si ile keki ambayo unapata kwamba ni ngumu na pia vitu vifaa ambavyo vimetumika kutengeneza inafanya keki hiyo iwe nzuri siku yangu ya kuzaliwa mwaka uliopita, niliweza kununua keki ya Black Forest na ilikuwa keki nzuri sana.

Je ninapenda asali naeza kuambia kwa kweli mi si mtu ambaye napenda asali kwa sababu mi ni mtu ambaye huwa sipendi sukari kwa wingi na ninapotumia sukari yoyote najua asali ni ile sukari ambayo si mbaya kwa mwili lakini ninapotumia sukari katika mwili yangu huo mwili wangu naeza pata ugonjwa kama vile kuumwa na koo ama unapata sukari nyingi infanya kichwa changu kiniume. Kwa hakika unapata kwa mara nyingi mi si mtu ambaye nitatumia asali lakini hata nikitumia ni mara moja moja kama mara moja kwa mwezi na nitaiupaka katika mkate wangu napokunywa chai.

Swali ni kwamba nasheherekea siku kuu vipi? Naeza anza kwa kusema kwamba.Siku kuu ni siku nzuri kwa sababu, familia unapata zaweza kujumuika pamoja ilikuweza kusherekea siku nzuri kama hiyo. Pili unapata siku kuu ni siku ambayo marafiki, mandugu, wanaweza kuja pamoja, wapenzi waweza kuja pamoja. Na jinzi mimi ninavyo sherekea siku kuu, inalingana.Kuna wakati mimi na familia yangu tunaeza amua tusafiri kama vile pwani, ili tuweze kusherekea. Wakati mwingine unapata ata tukiwa nyumbani huwa tunaita Mashimeji zetu waje, tunachinja mbuzi, tunachinja kuku, tunachinja kondo, tunachinja vile ngombe, tunaweza kuchoma, kukaranga, wanawake wanapo kuwa hapo jikoni, wanaweza kupika, wanaume wanapo kuwa hapo nje wanaweza kuchinja hizi wanyama na pia kuzichoma. Pia tunaweza kusikiza mziki tudensi na tupige gumzo. Hii inakuwa wakati wa furaha kama familia tunapojumuika pamoja.

Je, ni mewahi kufanya kazi ya kujitolea? Kwa kweli ni mefanya kazi ya kujitolea mara nyingi na mimi napenda kujitolea kwa sababu unapo jifunza kujitolea katika kusaidia mtu yoyote katika hii dunia. Unaweza kubadilisha maisha ya mtu. Nimeweza kufanya kazi ya kujitolea kama vile kupanda miti na unapo upanda miti inatusaidia ili wakulima waweze kupata mvua ili waweze mimea zimee na tupate chakula. Pia nimefanya kazi ya kujitolea kama vile kusafisha mazingira kwa sababu unapopata mazingira ni chafu inaleta ugonjwa na watu katika jamii wanaweza kuadhirika na ugonjwa mbalimbali kama vile kolera, malaria na mengine. Pia ni mefanya kazi ya kujitolea kama vile kusaidia watu waze katika jamii ambao hawajiwezi kama kujipikia na kuwasafishia nyumba zao iliziwezi kungara. Naweza himiza mtu yoyote aweze kujifunza kazi ili awe bora.

Napenda kucheza na watoto naam mi ni mtu ambaye napenda kucheza na watoto. Hata siku ya leo nimecheza na watoto mchezo wa kukimbia, kujificha na kutaftana. Watoto ni viumbe ambao wanaleta furaha katika maisha ya mtu. Na naeza kuambia kwa kikweli mi ni mtu ambaye nafurahia kucheza na watoto kwa sana. Kwa sababu unapocheza pia inakua mazoezi kwako we mtu mkubwa na unaweza kuwa na afya mzuri unapocheza kwa kila mara.

Swali ni je napenda kucheza ngoma? Kwa hakika, mimi ni mtu ambae napenda kucheza ngoma. Kwa sababu ngoma, ina manufaa mengi. Kwanza, unaweza kupata kwamba unaweza kuwa unacheza ngoma kama njia ya kutafuta pesa. Unaweza kuwa umeandikwa katika hoteli fulani. Na unapocheza ngoma, watu wanalipa kukusikia. Pia, kucheza ngoma unapata kwamba unaweza kujifunza aina nyingi ya kucheza ngoma. Kuna watu ambao wanajua kucheza ngoma na gitaa. Mimi najua kucheza ngoma na gitaa najua pia kucheza ngoma na piano alafu pia naweza sema kwamba katika pale kwa kucheza ngoma unaonekana kwamba ni vizuri kujua kwasababu unapata unapocheza ngoma unaweza unaweza pia kujiburudisha pali na kustarehe.

Swali ni je, naishi mahali nilipozaliwa? Mimi ni mtu ambaye nilizaliwa katika county ya Mombasa, lakini siishi katika county ya Mombasa, nilipokuwa nilipozaliwa tulikuwa tunaishi huko, lakini kwa wakati huu, wazazi walibidi wahame na waende katika county ya Nairobi. Na naweza kuambia kwa kweli, niko katika county ya Nairobi, na hapo ndipo nilisomea, na hapo ndipo nafanya kazi, na hapo ndo pia mashuguli zangu nyingi, pia familia yangu ipo. Kwa hivo sasa siishi mahali nilipozaliwa. Na naweza kuambia kwamba nikiangalia tofauti ya pahali nilipozaliwa kaunti ya Mombasa na kaunti ya Nairobi. Pana utofauti mwingi, watu ambao wanaishi katika kaunti ya Nairobi wanabidii nyingi katika kazi yao. Unaona kuamba kila mtu anajitahidi ili aweze kuabura. Lakini pale Mombasa neweza kuambia si eti ni pabaya lakini watu wengi wamependa starehe kwa sana. Watu wanapenda kupumzika, watu hawana bidii na kujituma kama vile Nairobi. Kwa mfano unapukua Nairobi unapata watu wanamka hata saa tisa asubuhi ili kuenda kazini. Lakini pale Mombasa, unapata hata kwamba imefika hata wakati kama vile saa nne na watu hawaja rauka kuenda kutafuta pesa. Nadhani watu huko wanastarehe nyingi hawajitumi kwa vile na bidii kama watu wa Nairobi. Nami naweza kwambia nafurahia kuwa Nairobi kwa zaidi kushinda pale Mombasa.

Usiku kabla nilale unapata kwamba mimi ni mtu ambaye nahakikisha kwamba nimeosha vyombo vyangu viwe safi kwa sababu huwa sipendi kuamuka siku inayofuata kama vyombo vyangu ni chafu. Pili huwa nahakikisha kwamba niletengeneza chakula changu cha usiku ili kabla nilale niweze kuwa nimepata kukula. Alafu napomaliza kukula nahakikisha kwamba nimeoga vizuri navaa nguo safi. Mimi naweza sema ni vizuri kuwa na ratiba kwa sababu unapokuwa na ratiba ratiba hiyo inakusaidia katika kupanga mikakati yako na siku yako ya usiku ili usiwezi kupoteza wakati mwingi Haswa kama wewe ni mtu ambaye siku inayofuata huwa unarauka mapema kuenda kazini ni vizuri kuwa na ratiba Pia ratiba inakufanya uwe na nidhamu ya kuhakikisha kwamba unafuatilia ratiba huo kwa makini Alafu pia naweza sema kwamba mimi ni mtu ambaye huwa nalala saa nne na nusu usiku ama ikienda sana saa tano. Na ikifika wakati huo nahakikisha kwamba naweka simu kando na nalala. Ili simu isiweze kunikanganya.

Swali ni je, napenda kuandika ama kuongea? Kwa hakika inalingana na wakati mgani. Mimi napenda kuandika, pia napenda kuongea. Kuna wakati kama binadamu yote huwa unasikia kwamba haupendi kuzungumza sana. Yaani we mwenyewe, unataka tu kunyamaza. Na pia kuna wakati mwingine, unataka kuzungumza na hautaki kunyamaza. Na pia, kwa kuandika, mmi ni mtu ambaye napenda kuandika. Nimeandika vitu vingi, nimeandika mashairi, nimeandika wimbo, nimeandika. Yaani sanaa nyingi. Na kwangu mimi ninazipenda kwa sababu huwa inadhisia historia ama hadhisi fulani. Na kuna wakati ambapo huwa nahisi kwamba nina maneno mingi ambayo iko akilini. Na ninapo kuwa na maneno mingi kwa akilini huwa napenda kuandika. Kwa kuongea inalinga na mimi sipendi tu kuongea ovyo ovyo ili napenda kuongea maneno ambayo yanamaana. Kuna wakati ambapo niliitwa katika shule fulani niweze kuwa kuwaongelesha waswali wa shule ili niwaambie watie bidhii. Laki ukipata kama ni mambo ya kuongelesha mtu mambo ambayo itamsaidia hayo napenda kuongelea.

Swale ni zawadi gani nzuri ni mewai kupokea. Naeza kuambia zawadi nzuri ambaye ni mewai kupokea na na shukuru sana ni zawadi ya wazazi wangu kuweza kunielimisha. Kwa sababu elimu ndio maisha yako ambao unayajenga hapo maisha yako ya usoni. Na nashukuru wazazi wangu kwa sababu wameweza kutia bidii kwa kunipeleka shule nzuri tangu niwe katika shule cha chekechea hadi nilipofika chuo kikuu. Na naeza kuambia kunisomesha mimi ni kunitengenezea maisha yangu yawe mazuri kwa sababu saizi pahali ni mepofika na weza kujisadia mwenyewe ni jikimu ili niweze kutengeneza maisha yangu yawe mazuri. Na kwa kweli nakuambia mimi nimeweza kuishi maisha mazuri sana kwa kuwa nilieza kupitishwa katika shule. Na naeza ongelesha watu na niwaimize ya kwamba ukiwa na nafasi ya kusoma soma kwa sababu kusoma ni kitu mzuri kusoma itaweza kukutengenezea maisha yako ya usoni na unapokua na masomo yako ita kusaidia katika mambo mengi maishani.

Swali ni kwamba nina kumbukumbu gani nzuri za shule. Naweza kuambia kwa uhakika nakumbuka nilipokuwa katika shule ya upili, niliweza kutengeneza marafiki wazuri sana. Hadi wale unapata sisi ni marafiki wa kusaidiana katika kila jambo. Pili, nakumbuka nilipokuwa shule. Niliweza kutengeneza kumbukumbu nzuri kama vile tulikuwa tunenda, marafiki zangu kuona shule zingine. Ili tuweze kuenda kama competition ya hisabati, ya sayansi, na ilikuwa nzuri kwa sababu tuliweza kushinda medali nyingi.

Swali ni napendelea viatu gani. Naweza kuambia kwa kweli, napendelea viatu kama vile viatu ambavyo ni wazi ambazo kutembelea haina haikuletei shida ya mguu. Pia napendelea viatu kama vile viatu vya juu ambayo ukitembelea unaweza valia rinda ama unaweza valia blouse yoyote. Na napendelea viatu ambavyo kama vile vya kukimbia kwa sababu ama kutembea kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda kupanda milima sana na pia napenda kutembea sana. Kwa hivyo nahakikisha unapovaa viatu vile vinaweza kukusaidia ili miguu zako zisiumie.